Majira ninayo yapenda ni majira ya masika. Majira ya masika hukuwa na mvua nyingi sana. Na kitu chenye kimenifanya ni kapenda majira ya masika ni kwa sababu mimea huwa inanawiri vizuri na ni wakati pia mazao ya nafanya vizuri. Na wakati ardhi, nchi yaani inapendeza sana na rangi yake ya kijani. Kwa hivyo majira haya, mi hupenda sana kuangalilia mimea, kupanda mimea. Na huwa nafurahi sana wakati wa majira kama haya.

Mwezi ninaopenda zaidi ni mwezi wa disemba, maana huwa shule nyingi zimefungwa, alafu ni msimu wa sherehe. Mi hupenda sana sherehe ya Christmasi na mwaka mpya Kwa hivyo, mwezi ninaopenda zaidi ni mwezi wa disemba kwa sababu ya sherehe ambazo zinafanyika disemba.

Ningependa kutembelea miji ya ughaibuni sana sana mji wa Dubai, Dubai ni mahali kwenye yaani nimetamani kuenda wenzangu wanaoenda kule naona jinsi yaani wanavyonunua vitu vizuri kutoka mji ule, nyumba ndefundefu, ghorofa ndefundefu, mazingira ya kule ni mazuri sana na nimeyapenda na ningependa sana kutembea mji huo.

Napenda sana hewa ya joto. Wakati wa joto ni wakati ambayo ninafurahia sana. Maana sitavaa vitu ambavyo ni vizito, nitavaa vitu vyembamba, nitaweza kuenda bichi, nitaweza kuenda sehemu mbalimbali bila kuvaa nguo nyingi. Kwa hivyo wakati sana wa joto ninaafurahia sana kwa sababu hakuna nguo nyingi za kuvaa, na unaweza ukafanya yaani vitu tofauti, tofauti kama kuenda bichi, umevaa vizuri.

Kazi ya nyumba ambayo ninaichukia ni kazi ya kuosha vyombo. Wakati mwingi vyombo havimaliziki kila muda vyombo vinatumika, mnapokula, mnapoeka matunda, vyombo vinatumika sana. Kazi hii uwaga inanichokesha sana. Viombo haviishi, unashinda ukiosha viombo, siku nzima, na bado tu viombo vyote havitamalizika kuoshwa maana vinatumika muda baada ya muda.

Nimewahi kusafiri mji wa zanzibar uliopo katika taifa la Tanzania. Mahali kule ni kuzuri sana, ukiangalia jinsi beaches zao venye ziko bahari, venye iko. Kunavyo vitu vingi sana unaeza ukafanya katika mji ule, unaeza ukazunguka na boat. Mandhari yake ni mazuri, mahoteli, baharini yamejengwa vizuri, chakula chao ni kizuri, tamaduni zao ni nzuri. Ni sehemu nzuri sana ambayo nimewahi kusafiri.

Ninapenda kula katika mikahawa hii midogo midogo wanaita mahali kwa mama ntilie. Mahali kule kuna kasi, mahali kuzuri sana lakini kunavyo vyakula ambavyo ni vitamu sana. Mama ntilie wanajua kupika vizuri. Hivi vyakula vinavyouzwa katika hoteli zilizoko barabarani, hoteli tu ndogo ndogo. Zinavyo vyakula vizuri na huko ndo napenda kula mbali na nyumbani.

Ninapenda sana kusoma habari za mtandaoni na sio za magazeti. Habari za mtandaoni ni rahisi unasoma yani mahali popote bila kubebana na gazeti. Unabeba tu simu yako mahali popote unaingia mtandaoni, unasoma habari zako. Yani ni raisi sana kusoma mtandaoni kuliko kubeba gazeti, kuzunguka na gazeti. Mtandaoni unasoma habari zako mahali popote tena vizuri sana.

Ninapenda sana kutazama michezo, maana kitu cha kwanza mimi mwenyewe sio mchezaji bora wa michezo, ndio maana huwa napenda kukaa kuangalia jinsi wanavyo cheza, jinsi wanavyo perform, pale wanapo cheza, mimi ni mtazamaji mzuri wa michezo na sio wakucheza.

Ndio, mimi napenda kutumia video wakati wa mawasiliano. Sana sana wakati ninapotaka kuonyesha kitu, ama wakati ninapotaka kununua kitu, napenda sana kutumia mawasiliano ya video ili nione ni kitu gani ambacho ninakitaka kukinunua na kama ni kitu ninachopenda kabla ninunue.

Ndiyo, ninapenda kusoma maoni kwa mtandao, wakati mwanzo ninataka kununuwa kitu kutoka kwa mtandao, ni vizuri nisome maoni, nijue mwenzangu aliye nunua hicho kitu, amepitia changamoto gani, nikizuri ama nikibaya, hapo ndio nafanya maamuzi ya kununuwa, so napenda kusoma maoni mtandaoni.

Ninayopenda kuifanya ama ninayoifanya ni kazi ya uandishi. Ninapenda kazi ya uandishi na ninaweza kuandika kuhusu mada yoyote. Kwa hivyo kazi ninayoipenda na ni kazi ambayo ninaifanya ni kazi ya uandishi. Na jinsi nilivyochagua njia hii. Nilijua ya kwamba nina kipaji cha uandishi wa mada yoyote. Na kitu kinachonipendeza kuhusu uandishi ni jinsi ninavyoweza hata kuandika kuhusu mimi mwenyewe. Mambo ninayoyapitia ili kuelimisha wengine. Changamoto ninazozipata wakati mwingine ni changamoto labda za nafasi wakati mwingine niko na kazi zingine za kufanya tofauti na uandishi mambo ya familia So wakati mwingine ninapata changamoto sana na singependa kubadilisha kitu chochote katika kazi yangu ninaipenda sana.

Filamu niliyoipenda zaidi ni filamu inayoitwa Night Agent ambayo niliweza kuiangalia Netflix. Hii ni action, ni action movie na ni filamu ambayo nilipenda sana. Maana mimi ni kitu ambacho ninapenda mambo ya uchunguzi, mambo ya nature, walivyokuwa wanaingia msituni, walivyo kuwa wanafanya investigation. Hiyo ni kitu ninayoipenda sana. Ninakumbuka mara kwanza nilipoiona ilikuwa mwaka wa elfu mbili ishirini tatu nilipoiangalia pamoja na mume wangu na ni yeye aliyenifanya nikaipenda ni yeye aliyefanya nikaiangalia na mimi ningependa kuiona tena na tena.

Rangi ninayo ipenda zaidi ni rangi nyekundu. Rangi hii inanikumbusha mpenzi wangu wa kwanza aliponipatia zawadi iliyokuwa ni ya rangi nyekundu na kitu ninacho kimiliki ambacho ni cha rangi nyekundu, kunavyo vyatu, kunavyo handbag, kunazo nguo, ninazo miliki ambazo ni za rangi nyekundu. Na huwa zinani hii rangi inanifanya yaani nihisi vizuri sana ni feel amani nihisi upendo ndani yangu na hii rangi sana sana ninaiona wakati ninapo safiri ninapo ona magari mekundu, adverts nyekundu yah.

Ndiyo, mimi ninapenda kuoga maji ya moto. Maji ya moto wakati ninapo choka na ninapoenda kuoga maji ya moto, huwa nasikia mwili wangu unafunguka. Maumivu yale ya kuchoka, yanaondoka, mwili wangu unarudi kuchangamka. Nasikia tu amani katika mwili wangu ninapooga maji ya moto.

Katika kazi yangu ambayo ni uandishi, ninataka sana kuja kufikia kiwango ambacho kazi zangu zitakubalika hata kwa mataifa ya nje. Hiyo itakua yani, itakua yani ni malengo makubwa, itakua yani ni ile ndoto yangu imetimia ya mimi kufika mataifa ya nje. Kwahivyo ninatamani sana kazi zangu zifike nje. Iyo ndo, natamani sana.

Wakati walikizo mimi huenda mikutano tofauti tofauti, mikutano kuhusu kijamii, mikutano ya kiafya, mikutano ya jinsi, unavyo pata progress katika maisha. Kwa hivyo mimi ninapenda sana wakati nikolikizo niende mikutano ambayo itanijenga zaidi kikazi, ambayo itanijenga zaidi kimaisha, ambayo itanijenga zaidi hata kuwa na malengo ambayo niya juu sana.

La hasha, siishi mahali nilipozaliwa maana mahali nilipozaliwa ni mahali mashambani. Na sasa nimekuja mahali ambapo kuna maendeleo zaidi, mahali ambapo ninaweza kufanya kazi, mahali ambapo ninaweza kutafuta riziki, kuenda kikazi, ndiko mahali ninakokaa saa hii.

Ndiyo, ni mewahi kuenda maonyesho ya sanaa mbali mbali, ikiwemo drama, mashahiri, uigizaji, au ni maonyesho ya sana ambayo nimewahi kuenda. Napenda sana maonyesho ya sana, yanaleta ujumbe, tufauti, tufauti, kuhusu jamii, kuhusu wafia, kuhusu serikali, napenda sana maonyesho ya.

Nguvu zangu kazini ni za kuwaleta wafanyi kazi wenzangu pamoja ninapo keti nao na kuelekeza jinsi tunavyofaa kufanya kazi. Kwa hivyo mimi nguvu zangu ni zile za kuleta wenzangu pamoja tuonge kama ni jambo gani tunafaa kulifanya ni jambo gani ambalo hatufai kulifanya.

Ndio nimewahi kuona bahari. Mimi kwenye nime kwenye ninaishi na kwenye nimezaliwa. Kote kuna bahari maana ni pwani ya Kenya. Ambao kuna Mombasa, kunayo Kwale na iyo pwani yote ni bahari imezunguka ufuo wa pwani. Kwa hivyo nimewahi kuiona bahari, nimewahi kuisongelea, nimewahi kugusa maji ya bahari, ndio.

Ndiyo, ninapenda sana haditi za ajabu. Maana mimi mwenye ni muandishi. Ninapenda haditi za ajabu kwa sababu ninataka kujua jinsi mtu anavyoweza kufikiria. Ama mtu anavyoweza kutunga kitu ambacho sicha kweli na akiandika kulingana na vile venye amefikiria. Ndiyo, ninapenda haditi za ajabu.

Mchezo wa besiboli nilio weza kuona ulikuwa kati ya shule yetu na shule jirani ya kwetu. Ndizo timu ambazo zilikuwa zinacheza huo wakati. Nakitu cha ajabu kilichotokea ni wakati walipoanza kupigana, maana kila mmoja alikuwa hataki kushindwa. Sijawahi ona timu zikipigana. Na pia nakumbuka wakati nilipo kuwa nina angalia mchezo huu. Yaani nilijihisi furaha sana nilijihisi vizuri ikiwa ni mara yangu ya kwanza kuangalia mchezo huo na chenye ninafikiria ninapo fikiria wakati huo yaani huwa nasikia tu vizuri.

Nina shugulikia udhaifu wangu kazini wakati ninapoona niko mahali ambapo nitaonyesha yale madhaifu yangu Mimi hunyamaza na uwa siko mtu wakuongea, huwa na nyamaza, kuangalia kama kitu ninajua kitaleta yaani udhaifu ndani yangu Mimi hunyamaza na kuacha hiyo kitu inapita na ninaendelea.

Mimi sipendi chakula cha mafuta. Chakula cha mafuta hunidhuru. Hunifanya nikaumwa na tumbo, hunifanya nikaharisha, hunifanya roho ikaenda mbio. Kwa hivyo, mimi hupenda chakula kisicho na mafuta. Napenda chakula kilichoko halisi, kilichoko natural. Ama chakula ambacho kina mafuta lakini kidogo sana. Kwa hivyo, mimi chakula changu kingi ni chakula ambacho hakina mafuta. Na huwa nakiona ni kizuri sana katika afya yangu.

Ninapenda kula mboga za majani. Ambao kuna mboga inayoitwa sukumawiki, kunayo nyingine inayo itwa mchicha. Hizi ni mboga ambazo zinaongeza damu mwilini na zinafanya afya ikawa nzuri. Kwa hivyo mboga ninazo zipenda kuzila ni mboga za majani. Ikiwemo mchicha, sukumawiki, hizo ninapenda sana.

Ndio, mimi ninapiga kura, niko na kitambulisho, nimejiandikisha, na nikapata kadi ya kura, na ninakubalika kupiga kura. Kwa hivyo, mimi hupiga kura kwa sababu ndiyo inayoniwezesha kuchagua kiongozi, aliye bora, kiongozi, ninayempenda. Kwa hivyo, mimi kupiga kura kwa sababu ya kutaka kuchagua kiongozi, ninayempenda, kiongozi atakaye ongoza nchi vizuri.

Ndiyo, mimi hupenda kuangalia nyota wakati wa usiku. Ninapoangalia nyota, hata kama nikona mawazo mabaya, mawazo mabaya yananiondokea. Ninakupata tu amani, ninapata tu mawazo mazuri, ninapotazama nyota, ninapoangalia nyota, napata faraja moyoni. Ninasikia tu yaani mwili wangu uko sawa, ninapata amani rohoni. Ninasikia vizuri sana, ninapuangalia nyota usiku.

Ndiyo, ninapenda kupigia chombo cha muziki. Na chombo cha muziki, ninachopenda kukipigia ni ngoma. Ngoma wakati wakwaya, na ninapenda pia kupigia gita, ambo inaleta mziki mzuri. Ninapenda sana kupigia gita, na ninapenda sana kupigia ngoma.

Ninapenda sana harufu ya maua. Harufu ya maua huwa naisikia wakati wa asubuhi, wakati jua, linapochomoza. Na wakati maua inapopatwa na jua ile ya asubuhi, huwa yanatoa harufu nyingine nzuri sana. Na kumbu kumbu ninayo ipata kupitia harufu hii. Ninakumbuka siku nilioletewa maua kama zawadi na mpenzi wangu. Harufu hiyo ninayoisikia mimi hukumbuka ule wakati huo na wakati ninapopata hii harufu Huwa nasikia nifaraja na amani na upendo mwingi katika moyo wangu.

Mafanikio niliyoyapata kazini ni fanikio la kutambulishwa kama kiongozi bora kwa wafanyikazi wenzangu kama kiongozi ninayechapa kazi nzuri katika kazi. Kwa hivyo hayo ni mafanikio bora mimi kukubalika na kujulikana na kutambulika katika kazi yangu ya kwamba mimi ni mchapa kazi hayo ni mafanikio makubwa sana kwangu.

Huu anajitahidi sana kueka kazi kando na maisha yangu binafsi. Wakati wa kazi ninachapa kazi yangu vizuri. Na wakati napo kuwa niko free, nipo na wakati amboswe wa kazi mimi hufanya mambo mengine. Ambayo ni ya maisha yangu ya kibinafsi. Kwa hivyo sichangani kazi na maisha yangu ya kibinafsi.

Ndio, mimi ninapenda kujaribu teknolojia mpya. Chochote kinachotokea, hua ninapenda kujaribu na kutoa maono yangu kuhusu kitu hicho, kama kinafaa, kama hakifai, kama kinafaa kilekebishwe wapi na wapi. Kwa hivyo, mimi ninapenda kujaribu teknolojia mpya. Maana maisha yanavyoenda yanaenda kiteknolojia.

Chakula cha jadi ninacho kipenda ni chakula cha muhogo unaowekwa nazi. Muhogo unachemushwa vizuri, unawekwa na nazi, unachemuka na nazi, unaekwa tu na nazi. Alafu unakula na kipande cha papa ama kipande cha samaki. Kwa hivyo chakula cha jadi ninacho kipenda ni muhogo wa nazi na samaki ama papa.

Ndiyo, mimi ninatumia mfumo, wa usalama, wa vidole. Natumia sana sana, ninapofungua simu yangu, ninapofungua apps, tofauti, tofauti. Ambazo nimeweka ni kama security yangu ama ulinzi wangu. Ili mtu asiweze kuingia na kuangalia mambo ninayoyafanya. Kwa hivyo, mimi hutumia usalama, mfumo wa usalama, wa vidole, kwa simu yangu.

Niko na mahusiano mazuri na wazee wangu, ni wazee ninao waheshimu, ni wazee ninaowasikiliza, ni wazee ambao huwa nawaambia jambo lolote ambalo linanisumbua jambo lolote ninalotaka kufanya, kwa hivyo nina mahusiano mazuri na ya karibu sana na wazee wangu.

Mimi hupenda kusafiri sana na GPS kuliko ramani. Maana GPS itanipeleka adi mahali sahihi ambapo ninafaa kufika. GPS haiwezi nipoteza. GPS itanipeleka pale ambapo ninafaa kuwa. Kwa hivyo ninapenda kutumia GPS wakati ninaposafiri.

Kitu ninacho kifanya mara nyingi wikendi. Wikendi ni wakati ambapo huwa sina kazi nyingi za kufanya na mimi hupenda kufanya mazoezi. Hupenda kwenda kukimbia baharini, katika ufuo wa bahari na penda kufanya mazoezi, kufanyisha mazoezi mwili wangu. Kwa hivyo hicho ni kitu chenye nakipenda kukifanya mara nyingi wikendi mazoezi.

Zoea nililoligenga ambalo ni nzuri. Ni zoea la kula vya kula vyenye afya. Vyakula visivyo na mafuta. Nimeshazoea sana kula vyakula ambavyo ni vya kuchemsha. Vya kula ambavyo ni vya kienyeji. Vyakula ambavyo havina mambo mambo mengi vinavyo wekwa. So napenda kula vyakula ambavyo ni vya halisi. Hilo ni zoezi ambalo nimelijengea mwenyewe.

Napendelea sana suruali, mana suruali inanifanya yaani niwe huru, kuruka, kuketi, aina yoyote. Suruali inanipatia yaani ile privacy ambayo siezi ipata ninapovaa sketi. Kwa hivyo ninapenda kuvaa suruali, maana inanifanya nikae huru.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema. Ninapenda sana kuamka mapema ili nijipange jinsi nitakavyo shinda nikifanya kazi. Kwa hivyo, Mimi huamka mapema kupanga ratiba zangu za kazi ili niwe kwa wakati, ili nifanye kazi kwa wakati, ili nifanye mambo yangu kwa wakati bila kuchelewa ama kwa presha yoyote. Ndiyo.

Mimi huhifadhi data yangu kwenye gmail account yangu, hapo ndo naeka data yangu ambayo hata ninapoitaka wakati mwingine ninaeka tu account yangu na data yangu yote inakuja, ni picha, ni videos, ni vitu vingine, ni namba za simu, ninaweza kuzipata wakati ninapoziweka kwenye gmail account.

Mimi napenda Cristiano Ronaldo na ninapenda Lionel Messi ambao ni wachezaji wa mpira wa mguu. Mimi napenda sana wachezaji hao sana. Ni wachezaji wanao cheza vizuri mpira wao. Ikiwemo ata Killian Mbape. Wote ninawapenda ndio.

Ndiyo, mimi ninapenda kula popcorn wakati ninapoangalia cinema, wakati ninaposafiri, wakati nilipo free ninapenda sana kula popcorn. Ni kitu ninachokipenda, ni kitu ninacho kienjoy, ni kitu kinachonifanya ni relax.

Kujilinda kutokana na vitisho vya mtandao, mimi huwa nahakikisha vitu ninavyo vifanya mtandaoni ni vile vya sawa ambavyo si vya kukera wengine ama kuumiza wengine. Na endapo nitakapo jipata kwenye vitisho vya mtandao, mimi hunyamaza na kusikia vyote ninavyo ambiwa na baada ya hapo huwa ninarekebisha na kufanya yale yalio sahihi.

Ndiyo, mimi hupenda kunywa maziwa wakati wa alfajiri, napenda sana kunywa maziwa tena maziwa yale yalio toka kwa ng'ombe direct, sio yale ya dukani Napenda sana kunywa maziwa Nikitu kinacho nifanya nisikie, nikona nguvu Kwa hivyo ninapenda kunywa maziwa, ndiyo.

Ndiyo, mimi hununua vitu kwa kutumia simu. Kunavyo vitu, nitakavyokuwa, ninavitaka, lakini havipatikani pale nilipo. Mimi huingia kwenye simu yangu kuangalia maduka tofauti tofauti yaliyoko katika mtandao na ninaagiza vitu kupitia simu yangu na ninaletewa vitu vyangu kwa kupitia tu njia ya simu na ninavipata ninaletewa kwenye niko.

Kitendo cha wema ambacho nimewai kufanya ni kitendo cha kumnunulia mtu nguo. Mtu huyu hakuwa na nguo na sikuwa ni mtu ninayemjua. Niliamua kutoa pesa yangu mimi mwenyewe na kumnunulia nguo kadhaa ambazo zingemfa ambazo pia angezitumia kujihifadhi. Kwa hivyo hicho ndo kitendo cha wema ambacho nimewai kukifanya cha kumnunulia mtu nguo.

Wakati umeme unapokatika, mimi hutumia sola ambayo unacharge na jua. Wakati umeme unapokatika, mimi huunganisha sola na kuendelea kutumia sola ama kuwakisha mataa ambayo nilikuwa nimecharge kupitia umeme. Kwa hivyo umeme unapokatika, mimi hutumia sola ama vifaa vingine nilivyo vicharge kupitia umeme.

Kumbu kumbu ninayoikumbuka zaidi nilipo kuwa mtoto ni kumbu kumbu ya sherehe ya harusi ambayo ilikuwa ni harusi ya dada yangu mkubwa. Na harusi hii nilikuwa pamoja na nyanya yangu, pamoja na babu yangu, mama yangu, ndugu zangu, baba yetu. Na kitu ambacho kilifanya sherehe hiyo kuwa maalum ni kwa sababu familia nzima tulikuwa pale familia na marafiki. Na ninapo kumbuka huwa nasikia faraja sana nasikia faraja.

Lengo ambalo ninalo la kazini la muda mrefu ni lengo la kujulikana kama mfanyikazi bora katika kazi Maana ninafanya kazi yangu vizuri na ningependa sana wale ninaofanyia kazi wakuje kutambua ya kwamba mimi nafanya kazi vizuri na mimi ni mchapakazi hilo ni lengo langu.

Ndiyo, nimewahi kusafiri kwa kutumia ndege. Nilikuwa ni wakati nimetoka Kenya, ninaenda Tanzania, ambalo ni taifa lililo jirani, mji wa Zanzibar. Nilisafiri kutumia ndege na usafiri ule ulikuwa ni mzuri na wa haraka sana.

Mwezi ninaopenda zaidi kwenye mwaka ni mwezi wa disemba. Mwezi wa disemba ni wakati ambapo hata shule zimefungwa, wanafunzi wapo malikizo, mafamilia yapo nyumbani, nyumba imejaa, shughuli ni nyingi. Disemba hukua na sherehe nyingi kwa hivyo mimi ninapenda msimu wa disemba Ninapenda wakati na mwezi wa disemba ambapo ni mwezi ambao uko na sherehe nzuri Ikiwemo krismasi ata sherehe ya mwisho wa mwaka. Kwa hivyo ninapenda sana mwezi wa disemba.

Ninaanza mradi mpya wa kazi, jinsi navyoanza, ninaanza mwanzo kuandika niandike malengo ambao ninataka kutimiza kupitia mradi huu mradi huu utachukua ni wakati gani, mradi huu utataka watu wangapi Kwa hivyo hivyo ndivyo mimi hujipanga katika mradi wangu wa kazi.

Ndiyo mimi natumia video kwa mawasiliano sana sana wakati ninapo taka kuwasiliana kuhusu kazi na wenzangu na pia wakati ninapo taka kununua kitu na wasiliana kupitia video ili nione kile nacho taka kukinunua kama ni kitu hicho chenyewe ama sicho hicho chenyewe ili ninapo nunua nijue ni nini nacho kipata.

Mchezo ambayo napenda kushiriki ama kuitazama ni mchezo wa mpira, mchezo wa kandanda, mchezo wa mpira wa mguu ni mchezo nao penda kuona watu wanapocheza hii mchezo. Na ni kwa nini naipenda michezo hii ni kwa sababu ni michezo mizuri, ni michezo yenye maarufu sana katika dunia. Na kumbukumbu la kushangaza nilipoona wakati nilipokuwa natazama mpira huu, ni ule wakati wachezaji wanakosana, wanataka kupigana. Na huu mchezo mpira mimi napenda kuutazama nyumbani pamoja na familia yangu kupitia televiisheni na wakati ninapo tazama huwa nasikia raha sana.

Juisi ya matunda ninayo penda ni juisi ya matunda ya mananasi na penda sana mananasi ile sukari yake ni tamu sana. Kwa hivyo juisi ninayoipenda na ninayotaka kuinywa kila wakati ni juisi ya tunda la nanasi maana utamu wake ni wa kupitiliza sana.

Wakati ninapopata kazi ya dharura, huwa naeka kazi zingine zote kando ambazo hazina ule udharura wa zaidi. Nashughulikia kazi ya dharura ambayo inahitaji wakati wangu na nafasi yangu. Ninaifanya kwa vizuri na kuimaliza vizuri na kufoward kule ambako inatakikana. Na baadaye ninarudi kwa kazi zangu ambazo sio za dharura.

Nashughulikia muda vizuri sana kazini. Napo kuwa kazini. Muda wangu ambao ni wa kazi mimi hutumia kufanya kazi na kuhakikisha ninafanya kazi vizuri bila kizuizi chochote. Kwa hivyo muda wangu mwingi ambao niko kazini huwa nautumia na mambo ya kazi.

Kitu ninachokifanya kushirikiana na timu, huwa ninawaleta pamoja, ninawaita pamoja, tunaongea tofautizetu, tunaongea jinsi ambavyo kitu takaa pamoja vizuri, kwa hivyo kushirikiana na timu yangu ni ile kuitana tunakaa pamoja, tuna discuss vitu kwa upendo kwa ushirikiano ndiyo.

Mimi ninachokunywa sana ni chai, na mimi chai yangu ninaiandaa sana wakati wa asubuhi, ninapochemsha maji yangu, nikaeka majani yangu ya chai, nikaweka na sukari, na vitu ninavyongeza ndani yake, huwa naongeza iliki ya kusaga, mdalasini, tangawizi, ili ilete ile ladha iliyo nzuri. Na mimi ninaipenda kunywa chai wakati wa asubuhi ama wakati wa jioni na naipenda kunywa nikiwa niko nyumbani, nikiwa nimetulia na ninapokunywa chai yangu huwa nasikia vizuri sana, nasikia amani kabisa katika mwili wangu.

Ninapenda kuenda katika sehemu nzuri nzuri, semu za hoteli tofauti tofauti pamoja na familia yangu. Ni kitu ambacho ninakipenda kukifanya pamoja na mume wangu na watoto wangu. Tunaenda tunakaa mahali pazuri, tunapata kinywaji, tunapata chakula, tunapata kuongea pamoja. Hicho ndio kitu ninacho kipenda kukifanya sana.

Somo nililo lipenda shuleni ni somo la historia ambalo linaongelelea mambo yaliofanyika nyuma miaka ya nyuma kwa hivyo somo hili limenifunza kuelewa ni nini kilichokuwa kinaendelea nyuma kabla tufike hapa kwa hivyo ninapenda sana somo la historia ili nielewe kuhusu mataifa tofauti tofauti na watu walivyo kuwa wanaishi maisha yale ya kitambo.

Mimi simu yangu naitumia muda wowote katika siku ama kila siku. Na program ninazozitumia zaidi ni program za WhatsApp, program za Instagram, natumia Google sana kwa sababu ya mambo na kazi. Natumia chat GTP kwa sababu pia mambo ya kazi, natumia Google Gemini pia, natumia pia mitandao mingine kama Facebook kuongea na wenzangu. Na simu ambayo nimewahi kuitumia ya kwanza ilikuwa ni simu ya Infinix. Ndiyo ilikuwa simu yangu ya kwanza. Na simu imesaidia sana maisha yangu. Maana ninaweza kuongea na watu kwa urahisi. Ninaweza kuwasiliana na watu kupitia hata video call. Imenisaidia ata kwa kupata kazi. Ninafanya kazi za online kupitia internet, kupitia simu. Ninaweza kufanya mambo mengi tofauti tofauti kutumia simu. Ninaweza atakutuma pesa pia kupitia simu Kwa hivyo simu imenisaidia sana katika maisha yangu sana sana na muda mzuri wa mimi kuzima simu ni muda wa usiku mtu unapolala unatakiwa urelax na uweke simu yako kando.

Napendelea sana baridi kuliko joto. Maana baridi itanifanya nivae vitu vizito vizito. Lakini joto joto linachoma sana mwili. Baridi haichomi mwili. Lakini joto linachoma sana mwili. Kwa hivyo mimi napendelea sana baridi kuliko joto.

Namkumbuka sana mwalimu wa historia wakati nikiwa shule. Mwalimu alikuwa anatuelezea historia, kwa njia nzuri, anakueleza hadi unaelewa. Anaeleza kwa utaratibu ni kama alikuwa katika wakati huo wa historia. Huyo ndiye mwalimu ninae mkumbuka sana. Mwalimu wa somo la historia kwa sababu ya history alizokuwa anatuambia za kuhusu mambo yaliyopita.

Napenda kuenda madukani wakati wa jioni. Wakati wajioni ni sahihi kwa mimi ambaye ni nashinda kufanya kazi. Wakati wa jioni napokuwa sipo sijashikika sana na kazi, napenda kuenda madukani, naenda kufanya shopping wakati ambapo pia maduka hayana watu wengi na wale wenye wako huko ni wale wenye pia wamekuwa na shuguli zao mchana na jioni ndipo wanaenda shopping. Kwa hivyo shopping ya jioni ni naipenda sana kwa sababu haina watu wengi sana.

Ndiyo, ninae ndege wakufugwa nyumbani ambaye ni ndege ya aina ya kasuku, nimekaa naye kwa miaka miwili, ni ndege ninayempenda, ni ndege anayeweza hata kuni kuongea jinsi ninavyoongea, ni ndege ambaye ana akili vizuri, kwa hivyo nikonaye ndege ambaye ni, ni kasuku.

La hasha, mimi sipendi upepo wa AC. Kwa sababu upepo wa AC, hunimiza sana kifua, hudhuru sana afya yangu, wa katika kifua changu, hua nakohoa sana, napokuwa kwa AC, nakohoa, kifua, kinaniuma, nabanwa, na mafua, kwa hivyo sipendi upepo wa AC.

Mimi hupenda kukaa hadi saa tatu za usiku, ambapo ni wakati wangu wa kulala, huwa napenda kulala mapema ndio mana na kaa hadi saa tatu ya usiku ndio asubuhi niweze kuamuka mapema niendelee na shuguli zingine. Kwa hivyo, mimi hukaa hadi saa tatu usiku, inapo fika saa tatu usiku, ninalala.

Kazi ya ushirikiano inafanywa na wengine kwa heshima na kwa kuheshimu wakati na kwa kuheshimu muda. Tunapo heshimu wakati na tunapo heshimu muda huo ndio wakati mzuri wakushirikiana. Wakati watu wanapokuwa na lengo moja la kufanya kazi. Mnashirikiana na mnafanya kazi kwa wakati.

Ninawakaribisha wafanyikazi wapya kwanza kwa kuwatambulisha kwa wenzao. Wafanyikazi wapya ninawatambulisha kwa wenzao ambapo hao sio wapya. Wanapojuana halafu ninawatambulisha hawa wengine wafanyikazi wapya kwa zile kazi zao ambazo watakuwa wanafanya.

Mimi hufanya kazi vizuri wakati wa mchana, wakati ambapo nimemalizana na shughuli zangu za asubuhi, na ni wakati ambao nimeketi, nimerelax, ninaeza kufanya kazi vizuri, maana akili yangu imetulia, niko na muda mzuri wa kufanya kazi yangu vizuri. Kwa hivyo ninapenda kufanya kazi yangu vizuri wakati wa mchana, ndiyo.

Ndiyo, mimi ninapenda kupanda milima, mana ninaona ni zoezi linalo fanya nika fanya mazoezi kwa mwili wangu, kuliko kukimbia ama kuenda gym, kupanda milima ni zoezi tosha ambalo pia linachangamusha mwili wangu, kwa hivyo ninapenda kupanda milima.

Shughuli yangu ya kupendeza ni shuguli ya kwenda sehemu tofauti, tofauti za baharini, hoteli za baharini. Ninapenda sana kwenda katika hoteli za baharini, kupata upepo wa bahari, kupata chakula kizuri, kunywa vinywaji vizuri. Ninapendezwa sana na hii shuguli ya kwenda kutembea katika hoteli za baharini.

Changamoto ninazokutana nazo kazini ni wakati ambapo wenzangu watashindwa kushirikiana na mimi. Wanaposhindwa kushirikiana na mimi na kazi inapochelewa, hicho ni kitu ambacho kinanifanya ninajisikia vibaya sana. Kwa hivyo changamoto ninayoipata kazini ni pale ambapo nashindwa kumaliza kazi kwa sababu ya watu kutoshirikiana na mimi.

Kitabu nilichokipenda ni kitabu kinachoitwa Mstahiki meya. Hii ni tamthilia mzuri ya kiswahili ambayo ni tamthilia ambayo ilikuwa inaongelelea kuhusu uongozi mbaya. Na muhusika ninaye mkumbuka ni daktari ambaye alikuwa anatetea zile haki za wagonjwa. Na aliye nishauri nisome kitabu hichi ni rafiki yangu ambaye anajua ninapenda sana historia hizi za uongozi. Na ningependa sana kusoma tena kitabu kilichoandikwa na huyu mwandishi aliye andika ichi kitabu cha Mstahiki Meya. Ndio.

Wiki yangu ya kazi kwanza ninaipanga kwa zile kazi ambazo zina uharaka sana. Kazi za dharura zinachukua siku za tatu za kwanza ama siku mbili za kwanza. Ninashughulikia kazi ambazo ni za dharura. Alafu siku za mwisho ninashughulikia kazi ambazo sio za dharura sana. Kwa hivyo wiki yangu huwa naipanga hivyo ndo nifanye kazi kwa wakati na nimalize kazi kwa wakati bila ya kuchelewa.

Majira ninayo yapenda zaidi, ni majira ya masika, ambayo ni majira ambayo huwa yako na mvua nyingi. Na kitu ambacho nina kikumbuka, kilicho fanyika, nipende majira haya, ni ile mito kufurika, maji kufurika, maji kujam, nchi kubadilika na kuwa rangi nsuri ya kijani. Na shughuli ninazo zipenda kuzifanya wakati wa majira haya ni kupanda miti, kupanda mboga, kupanda mazao. Na huwa nasikia vizuri sana wakati wa majira ya hali ya hewa kama haya. Ndio.

Ninapenda kusheherekea siku yangu ya kuzaliwa, ninapokuwa na familia na marafiki wangu. Na sherehe ya siku ya kuzaliwa ninayo ipenda zaidi ama ninayo kumbu kumbu sana. Ni wakati nilipokuwa ninatimiza miaka ishirini na sita, nilipokuwa nimepata mtoto wangu, wakwanza nilifuri sana. Na chakula ama keki nao ipenda, uwa ninapenda chakula chapilau na ninapenda sana keki ya latha ya strawberry. Na zawadi nazo penda kupewa, mimi upenda kupewa zawadi za pesa, ndo nyeweze kununua vitu ambavyo mimi mwenye nita vipenda mwenyewe. Ndiyo.

Kitu ninachokifanya usiku kabla ya kulala. Kwanza ninasoma biblia yangu, ninasoma kifungu ambacho kitaniongoza katika maombi. Ninapomaliza kusoma biblia, mimi hupiga magoti na kuanza kuimba, ninaimba wimbo wa kuabudu. Nitaabudu hapo kama dakika thelathini na ninapomaliza kuabudu. Ninaingia katika maombi, ninajiombea, ninaombea familia yangu, ninaombea ndoa yangu, ninaombea kazi yangu na ninaombea na watu wale muhimu ama marafiki ambao walikua wameniambia niwaombee na baada ya hapo, ninaingia katika usingizi na ninalala.

Nimezaliwa katika pwani ya Mombasa ambapo ni mahali kulikozungukwa na bahari. Ni mahali ambapo unaweza ukafanya mambo tofauti tofauti, unaweza kushiriki mambo ya kuogelea, unaweza kushiriki mambo ya kufanya mazoezi kando kando ya bahari, kuenda katika mikahawa mizuri, kupiga picha nzuri nzuri. Na mambo ya utotoni ninayo yakumbuka ni wakati tulipo kuwa tunaenda na marafiki zangu tunaenda baharini kuogelea, tunaenda baharini kuvua samaki na kipi ambacho kinafanya mji wangu kuwa maalum ni kwa sababu ya bahari na ule mchanga wa baharini ulio mweupe ile sand ya baharini ilio nyeupe sana inavutia na kurudi pale wakati gani, ninapenda kurudi pale wakati wa likizo ambapo watu ni wengi wageni kutoka mataifa mbalimbali pia ni wengi na vitu vinakuwa vizuri na vya kufurahisha zaidi.

Ninapotaka kustarehe mimi kitu ninachokifanya, ninaenda katika hoteli nzuri ya baharini, mahali ambapo nitatulia, mahali ambapo nitapata upepo mzuri, mahali ambapo nitapata mandhari mazuri, mahali ambapo nitapata chakula na kinywaji kizuri, hivyo ndivyo ninavyopenda kufanya.

Mchezo ambao ningependa kujaribu ni mchezo wa mpira wa mguu. Ninatamani sana kujaribu mchezo wa mpira wa mguu. Pengine ni mchezo ambao ninaweza nikaucheza vizuri. Maana huwa nafurahia watu wanapoucheza. Na mimi ningependa sana kufahamu na kujua kucheza. Ningependa sana kucheza mchezo wa mpira wa mguu.

Ninapenda kununua vitu kupitia mitandao, kupitia maduka mbalimbali ya mitandao, maana ni maduka ambayo yananifanya, ninanunua vitu vilivyoko tofauti, Ninapenda kununua vitu kupitia mitandao, kupitia maduka mbalimbali ya mitandao, maana ni maduka ambayo yananifanya, ninanunua vitu vilivyoko tofauti, vitu vya kutoka nchi tofauti, vitu vya kutoka sehemu tofauti. Vitu vya kupendeza na vitu ambayo havina watu wengi. Kwa hivyo ninapenda kununua vitu vyangu, kupitia mtandao, kupitia maduka ambayo, ni ya nje ama ya hapa hapa karibu, lakini kupitia mtandao, ni rahisi bila hata kufika kwa duka.

Ninapenda kunywa maji lita mbili kwa siku. Asubui, ninahakikisha nimekunywa nusu lita, baada ya chakula cha asubui. Na inapo kula mchana, ninahakikisha nimekunywa tena maji nusu lita. Na inapo fika jioni, ninakikisha kabla nilale, nimepata kunywa maji ya lita moja na zote zinakuja maji lita mbili. Kwa hivyo, ninapenda kunywa maji kiwango cha lita mbili kwa siku. Ndio.

Kitu ninachopenda kukishiriki wakati wa mvua kuu ni kujaza maji kwenye matangi. Ninapenda sana kujaza maji kwenye matangi wakati wa msimu wa mvua. Ninahakikisha vymbo vyangu vyote vya kuhifadhi maji, vimejaa maji vizuri. Na mimi ninapenda mfuwa sana. Na siku ambao ninaifurahia zaidi, kumbukumbu naifurahia zaidi wakati wa mvua ambayo ninaikumbuka. Ni kumbukumbu ambayo mvua ilikuja kwa kiwango cha juu. Nikajaza vitu vyangu vyote, matangi yangu yote, mpaka nikashindwa mahali kwingine kwa kuweka maana mvua ilikuwa nyingi sana. Na mvua ishawahi badilisha mpango wangu kwa sababu nilinyeshewa njiani, ikabidi nirudi nyumbani tena, niweze kubadilisha nguo na nikashindwa kutoka maana mvua ilikuwa imefurika, njia zilikuwa hazipitiki. Na wakati wa mvua, ninaposikia sauti ya mvua, mimi hufurahi sana maana ninapenda mvua sana kwa sababu pia ya ukulima.

Ninafanya marafiki wapya wakati ninapoenda mahali kwa kutulia, wakati ninapopatana na watu tofauti, tofauti, sote ambao tuko na malengo ya kuenda kule kwa ajili ya kutulia. Tunafanya urafiki na wao kwa sababu sote malengo yetu ni mamoja. Na pia ninafanya marafiki na watu ambao tunafanya kazi za kufanana. Na kuwa marafiki na wao, tunafanya kazi pamoja, tunasaidiana, tunaelewana. Ndiyo.

Ninangoja barua pepe mara nyingi sana kwa siku Maana mimi huongea na wenzangu sana kupitia barua pepe Huwa napokea msgs zao kupitia barua pepe naongea na wenzangu kupitia barua pepe Ninapokea barua pepe wakati wowote na mimi nami ninatuma barua pepe wakati wowote Kwa hivyo kwa siku ninatumia ama ninatuma barua pepe mara nyingi nazingoja sana kwa wingii.

Mazingira ya kazi kuwa mazuri ni mahali ambapo wale walio tuajiri wanatupatia amani na uhuru. Mahali ambapo pana amani na uhuru ni mahali ambapo mazingira ya kazi huwa mazuri. Lakini mahali ambapo apana uhuru wa wafanyi kazi ni mahali ambapo panafanya kazi kuwa ngumu. Kwa hivyo mazingira ya kazi kuwa mazuri ni mahali ambapo unapata amani, unapata utulivu na unapata ushirikiano na motisha wakufanya kazi bila pingamizi lolote.

Ndiyo, nimewahi kujifunza kupigia gitaa wakati nikiwa ninaenda kanisani, wakati nilipotaka kucheza vyombo vya kanisa, nilipenda sana kupigia gitaa na hivyo ndivyo nilivyojifunza kupigia gitaa kwa sababu ya kanisa.

Ninapenda sana kusoma habari mtandaoni. Kwa sababu habari za mtandaoni, ninaweza kusoma mahali popote ata kupitia simu yangu ya mkono. Mahali popote niko na simu, ninaweza kusoma habari. Tena habari, ambazo ndizo habari zimetokea kwa huo wakati. Lakini gazeti liko na habari ambazo sizo zinazoendelea kwa wakati huo. Lakini simu ninapata habari ambayo ni ya uhakika ambayo imetokea wakati huo kwa huo na ni rahisi kubeba simu kuliko kubeba gazeti.

Ndiyo, ninapenda hesabu sana na somo ambalo nimekuwa nikilifanya vizuri sana wakati ninasoma ni somo la hesabu. Hesabu ni kitu ambacho nimekipenda, maana hata katika ya maisha. Lazima, hesabu inatokea upande wa biashara, upande wa kikazi. Hesabu inatumika mahali popote. Kwa hivyo, ninapenda sana hesabu.